Nimewahi kumsaidia mfanyikazi mwenzangu aliye kuwa akikabiliwa na changamoto za kifedha kwa kuchangia sehemu ya mahitaji yake ya msingi bila kutarajia malipo au shukrani. Zaidi ya msaada wa kifedha nilitoa muda wangu kumsikiliza na kumpa ushauri wakimaisha ili kumtia moyo na kumurejeshea matumaini. Kitendo hicho kilinifundisha umuhimu wa huruma mshikamano na kusaidiana katika jamii. Niliamini kuwa wema hata ukiwa mdogo unauwezo wakuleta mabadiliko chanya makubwa katika maishi ya mtu na kuimarisha mahusiano ya kibinadamu.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kufanya tathmini endelevu na mbinu, ninazo tumia na kutafuta njia bora zaidi ya kuongeza ufanisi. Kwanza, hutambua maeneo yenye changamoto au yanayo poteza muda na kuyachambua kwa kina ili kuelewa chanzo cha tatizo. Kisha hutumia teknolojia na zana za kisasa kurahisisha, utendaji na kupunguza makosa ya kibinadamu. Pia humahasisha ushirikiano na mawasiliano wazi kati ya washiriki watimu ili kubadilisha mawazo na suluhisho bunifu Zaidi ya hayo, hujifunza kutokana na mrejesho Unaopatikana na kufanya maboresho ya mara kwa mara mbinu hizi hunisaidia kuongeza tija kuboresha ubora wa kazi na kufanikisha malengo ya taasisi kwa ufanisi zaidi.

Ninapenda muziki kama sana inayo changanya burudani, ujumbe na hisia za kina, aina ya muziki ninayo upenda zaidi ni bongo flavor, ingawa pia ufurahia popu na reggae kulingana na hali na ujumbe wa wimbo. Kuna wasanii kadhaa ninao wakumbuka, hasa wale wanao andika nyimbo zenye maudhui yenye maana na zinazogusa maisha ya kila siku. Kwa kawaida, husikiriza muziki wakati wa mapumziko nikifanya kazi au ninapo hitaji kutuliza mawazo. Muziki hunipa hisia za furaha, utulivu na motisha na wakati mwingine hunisaidia kutafakari maisha kwa matazamo mpana zaidi. Kwangu, muziki si burudani tu bali pia ni chanzo cha msukumo wa kiakili na kihisia.

Ninapendelea kusoma kwa sababu hunipa nafasi ya kupata maaarifa mapya kupanua fikra na kuelewa dunia kwa undani zaidi. Kusoma huniwezesha kujifunza lugha mbalimbali, tamaduni na historia ambazo huongeza ufahamu wangu wa maisha na maendeleo ya jamii. Hata hivyo kuandika ni njia bora ya kuonyesha mawazo yangu kwa uwazi na ubunifu hivyo huunda mzunguko mzuri wa kujifunza na kuwasilisha maarifa. Ingawa napendelea kusoma zaidi, ninaamini kuwa kuandika ni stadi muhimu inayo saidia kuimarisha uwezo wa mawasiliano na kufanikisha malengo yangu ya kitaaluma na kibinafsi. Kwa hivyo, kusoma na kuandika vinavyo tekelezwa vina nifanya niwe mtu mwenye maarifa na ubunifu.

Kinywaji cha baridi ninachopenda zaidi ni maji ya matunda yaliyopozwa, hasa yale yenye mchanganyiko wa matunda kama machungwa nanasi na rangi za matunda mengine. Kinywaji hiki hutoa radha ya asli yenye utamu mzuri na ni chaguo bora kwa afya kwani haina sukari nyingi za ziyada. Zaidi ya hayo huwa ni kinanipa hisia za utulivu na nguvu hasa katika siku za joto au baada ya shughli za mwili zinazochosha. Mara nyingine pia hupenda kunywa juisi za matunda asli au vinywaji vya mtindi vilivyopozwa ambavyo ni rafiki kwa mfumo wa mmemeng'enyo na afya kwa ujumla. Kinywaji hiki kinanifanya nijisikie fresha na mwenye nguvu kila wakati.

Sera muhimu zaidi katika kampuni ninayoiona ni ile inayo hamiza uazi, uajibikaji na usawa kwa wote wafanyikazi. Sera hii inahimiza mawasiliano wazi kati ya viongozi na wafanyikazi kuhakikisha kila mmoja anafahamu malengo, majukumu na matarajio ya kazi. Aidha, usawa katika mishahara, fursa za maendeleo na kushughulikia changamoto za kazi ni msingi wa motisha na utulivu wa wafanyikazi. Sera nyingine muhimu ni ile inayohimiza maendeleo ya kitaalamu kupitia mafunzo endelevu teknolojia na mbinu mpya za kazi. Kwa ujumla, sera zinazolenga uwajibikaji maadili na maendeleo ya wafanyikazi huchangia ukuaji endelevu wa kampuni na tija ya juu kazini.

Naam, nimawahi kuenda maonyesho ya sana na uzoefu huo ulikuwa wakipeke na wakuelimisha. Maonyesho hawa linuezesha kukutena na kazi za wasani, wandani na mkima taifa, kuzipitia kwa undani na kuelewa mawazo, hisia na ujumbe uliotafusiriwa kupitia michoro, sanamu na michoro ya kisasa. Pia, nilipata fulsa ya kujifunza binu mbalembali za kisana rangi na mitindo ya kipeke ambayo haiwezi kuonyeshwa wakatika kitabu peke. Tukio hilo li nifundisha kuthamini sana kama chombo cha mawasiliano utamaduni na msukumo wa ubunifu. Baada ya maonyesho, nilihisi msukumo mkubwa wa kuendeleza ujuzi wangu na kushiriki fikra zangu za ubunifu.

Nawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia ya heshima, uwazi na ushirikiano kwani najua mawasiliano mazuri ni msingi wa utendaji bora kazini. Kwa kawaida, hutumia mikutano ya kawaida, barua pepe na zana za kijidigitali kuhakikisha taarifa muhimu zinawafikia wote kwa wakati. Aidha, hutoa nafasi ya kusikiliza maoni, mawazo na changamoto za wenzangu ili kuunda suluhisho kwa pamoja. Nawahamasisha pia kushirikiana kikundi kubadilishana ujuzi na kusaidiana pale panapo hitajika jambo linaloongeza motisha na umoja watimu. Kwanjia hiyo, tunadumisha mahusiano yenye heshima, uwazi na tija ambayo huchangia mafanikio ya pamoja kazini.

Ninapendelea kunywa maji baridi au juisi za matunda wakati wa asubuhi kwani hunipa nguvu na kuanzisha siku kwa njia yenye afya. Maji huwa chanzo muhimu cha unyevu mwilini baada ya usingizi wa usiku na kunawa mwili kuondoa uchovu na usingizi. Juisi za matunda kama machungwa na nasi au zabibu kutoa vitamini na ladha nzuri inayoongeza hamu ya chakula cha asubuhi. Pia mara nyingine na pendelea chai au kahawa kwa kiasi kidogo, hasa ni napo hitaji msukumo wa akili kuanza kazi kwa ufanisi. Kwa ujumla, kinywaji changu cha asubuhi huangazia afya na kuandaa mwili na akili kwa shughuli za siku nzima.

Kushirikiana na timu, ninazingatia mawasiliano mazuri, kuheshimu mawazo ya kila mshiriki kueka malengo ya pamoja yanayolenga mafanikio ya jumla. Ninahakikisha kushirikiana kwa uwazi na kuhasamasisha wenzangu kutoa michango yao kwa uhuru na ubunifu, jambo linalo ongeza ubora wa maamuzi. Pia huchangia kutatua changamoto kwa pamoja, kugawana majukumu kwa usawa na kusaidiana pale panapohitajika. Kwa kuongeza, ninahudhuria mikutano ya timu kwa ari na uwajibikaji na kushirikiana katika kupanga ratiba na kufuatilia utelekezaji wa kazi. Njia hii ya ushirikiano, huchangia, kuongeza tija, kuimarisha mahusiano ya kazi na kufanikisha malengo kwa mafanikio endelevu.

Mimi huanza mradi wakazi hivyo kwa mpangilio kwa kina unao zingatia malengo, raslimali na hatimaye matokeo yanayotarajiwa. Kwanza hufanya tathmini ya kina ya mahitaji changamoto na fursa zinazo husiana na mradi huo. Kisha hupanga hatua kwa hatua ni kibainisha majukumu muda wa kutekelezaji na rasilimali zinazo hitajika. Kushirikisha timu mapema katika kupanga mikakati kuhakikisha kila mshiriki anaelewa majukumu yake na mchango wake katika kufanikisha mradi aidha huweka vigezo kwa kufuatilia maendeleo na kupima mafanikio na kufanya marekebisho inapohitajika binu hii inahakikisha mradi unaendeshwa kwa ufanisi unalenga matokeo yanayohitajika na unakuza mshikamano na ubunifu wa kikazi.

Naam, nasoma gazeti mara kwa mara ili kuendelea kuwa na uelewa mpana wa maswala ya kitaifa na kimatawifa. Kusoma gazeti unisaidia kupata tarifa sahihi kuhusu siasa, uchumi, elimu na maendeleoya kijamii, jambo li nalochangia, kukuza ufahamu wangu wa mambo ya nayoendelea duniani. Pia hupenda kusoma makala za uchambuzi na maoni kwani unisaidia kufikiria kwa kina na kujenga mitazamo yenyehoja. Kwa kufanya hivyo, ninakuwa na uwezo wa kushiriki mijadara yenye tija kazini na katika jamii. Kwa ujumla, kusoma gazeti ni sehemu ya utaratibu, wangu wa kila siku unao nisaidia kuwa raia mwenye taarifa, ufahamu na uwajibikaji.

Naam, napenda hesabu kwa sababu hunijengea uwezo wa kufikiri kimantiki, kuchambua matatizo na kutafuta suluhisho kwa usahihi. Hesabu hunifundisha nidhamu ya akili, uvumilivu na umakini katika kutatua changamoto mbali mbali, study ambazo ni muhimu si tu kitaaluma bali pia katika maisha ya kila siku. Kupitia hesabu, huweza kuelewa mifumo, takwimu na mahusiano yanayosaidia kufanya maamuzi sahihi. Ingawa wakati mwingine hesabu huwa na changamoto, huziona kama fulsa ya kujifunza na kukuza uwezo wangu wa kiakili. Kwa ujumla, hesabu hunipa msingi imara wa kufikiri kwa kina na kukabidhiana na changamoto kwa ujasili.

Ninapo kuwa nyumbani na kujisikia mwenye furaha, hutumia muda wangu kufanya shuguli zinazoinipa utulivu na kulithika. Mara nyingi, husikiliaza muziki laini, kusoma vitabu wao kutazama vipindi, finavyo burudisha na kuniongezea marifa. Pia hupenda kupanga mazingira ya nyumbani kuhakikisha kuna usafi na mpangilio unaochangia amani ya akili. Wakati mwingine hutumia muda kuwasiriana na rafiki na familia kwa mazungumuzo ya kirafiki yanayo imarisha mahusiano kwa kufanya hivyo nyumbani huo mahali pa kupumzika kutafakari na kujijenga upya kuhisia na kiakili baada ya shuguli za kila siku.

Mazingira mazuri ya kazi hujengwa na mchanganyiko wa heshima, mawasiliano bora na ushirikiano kati ya wafanya kazi na viongozi. Kuwepo kwa mawasiliano wazi, husaidia kuondoa migongano, kuongeza uelewa na kuimarisha mahusiano ya kikazi. Aidha, mazingira yenye usawa, motisha na kutambua juhudi za wafanyakazi huchangia kuongeza ari na tija kazini. Vifaa vya kazi vinavyofaa, na ratiba yenye uwiano na fulsa za kujifunza pia ni mambo muhimu yanayoboresha mazingira ya kazi. Kwa ujumla, mazingira ya kazi yanapokuwa na utulivu, heshima na mshikamano, huwezesha wafanya kazi kufanya kazi kwa ufanisi, ubunifu na kuridhika zaidi.

Ninapenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi, lakini yenye maana kwa kutumia muda vizuri na watu ninao wapenda. Mara nyingi husherehekea siku hii na familia yangu, pamoja na marafiki wa karibu kwa sababu wao hunifanya njisikie furaha na kuthaminiwa. Ninakumbuka sana sherehe moja ya siku yangu ya kuzaliwa ambayo iliandaliwa kwa mshangao na marafiki wangu na ilinifurahisha sana kwa sababu sikuitaharajia. Siku hiyo napenda kula, chakula ninacho kipenda kama vile pilau, keki ya chokoleti au nyama choma Zawadi ninazo zipenda kupokea ni zile zenye maana kama vitabu nguo au hata ujumbe mzuri wa heri kutoka kwa watu ninao wajali Kwani hunifanya nijisikie upendo zaidi.

Wakati wa jua kali, napenda kukaa mahali penye kivuli au ndani ya nyumba ili nijilinde na joto. Mara nyingi hunywa maji mengi au juisi baridi ili kuupa mwili wangu unyevunyevu na kujihisi vizuri. Pia napenda kupumzika, kusikiliza muziki au kutazama televisheni hadi hali ya hewa itakapopoa. Wakati mwingine, ikiwa lazima nitoke nje huvaa nguo nyepesi na hutumia kofia ili kujikinga na jua kali.

Ninalinda mazingira kwa kufanya mambo madogo lakini yenye umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku. Mimi hutupa taka katika sehemu zinazofaa na kutenganisha taka zinazo weza kulejelewa ili kupunguza uchafuzi wa mazingira. Pia hujitahidi kuokoa maji na umeme kwa kuyatumia kwa uangalifu Wakati mwingine hushiriki katika shukuli za kupanda miti na kuhamasisha watu wengine kulinda mazingira kwa sababu na amini mazingira safi ni msingi wa maisha bora kwa wote.

Changamoto ninazokutana nazo kazini mara nyingi ni kushughulika na muda wa kazi na kushirikiana na watu wenye mitazamo tofauti. Wakati mwingine kazi huwa na msongamano mkubwa au deadlines ngumu, jambo linalo hitaji kupanga vizuri muda na vikipaumbele cha kazi. Pia kuna wakati changamoto hutokea kutokana na ukosefu wa mawasiliano au kutoelewana kati ya wenzangu na kuna hitaji uvumilivu na uwezo wakusuluhisha mgongano. Kwa kushughulikia changamoto hizi kwa subira na kupanga mikakati ninajifunza study mpya za kitaaluma na kuboresha ufanisi wangu kazini. Changamoto hizi hufanya pia njisikie kuwa na ukuwaji wakitaaluma.

Mara nyingi naenda mahali pa ibada kila wiki hasa siku za jumapili au siku nyingine muhimu za kidini. Kuhudhuria ibada kunanisaidia kua na amani ya kiroho, kuimarisha imani yangu na kujifunza mafundisho mapya yanayo niwezesha kuishi maisha mema. Pia ni fursa nzuri ya kushirikiana na watu wa jamii yangu kusaidiana na kushirikiana mawazo mazuri. Wakati mwingine, naenda ibada mara nyingi zaidi wakati kuna sherehe maalum au mafunzo ya kidini. Kwa ujumla, kuenda mahali pa ibada ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku na hufanya nijisikie karibu na mungu na jamii yangu.

Baada ya siku ndefu kazini au shuleni napumzika kwa njia mbalimbali ili kuondoa uchovu na kupata nguvu umpya. Kwanza napenda kupumzika kwa kulala kidogo au kustaafu muda mfupi kwani husaidia mwili wangu kurudisha nguvu. Pia napenda kusikiliza muziki, kutazama filamu au video za burudani mtandaoni na mara nyingine kufanya mazoezi madogo au matembezi. Jambo linalonifanya nijisikie hewa, safi na akili tulivu Wakati mwingine pia napenda kushirikiana marafiki au familia kwa mazungumuzo ya furaha njia hizi zote hufanya nikirudi kwenye majukumu yangu ya kila siku kwa ari na moyo mzuri.

Kila asubuhi ni napo amuka, napenda kuanza kwa kufua uso wangu na kufanya mazoezi madogo ya mwili ili kuamka vizuri. Kisha napika na kula kiamsha kinywa, chenye afya, mara nyingi ni mayai, chapati au ungo wanafaka na matunda. Kwa kawaida, napendelea kuamuka saa mbili asubuhi ili kuwa na muda wa kujiandaa vizuri kwa kazi ya ushule. Kabla ya kuondoka, ninahakikisha nimevaa vizuri, nimekagua vitu vyangu na nimehakikisha nyumba imesafishwa kidogo Asubuhi zangu zinanifanya nijisikie mwenye nguvu kujiamini na kuwa tayari kwa changamoto za siku mzima.

Ninalinda faraha yangu mtandaoni kwa hatua kadha muhimu. Kwanza ninatumia nywila za siri zenye nguvu na tofauti kwa kila akaunti ili kuwepuka udanganyifu. Pia siku zote na kagua mipangilio ya faraga kwenye mitandao ya kijamii na kuhakikisha ni wachache wanaoweza kuuona taarifa zangu binafsi. Siku hizi napenda kuepuka kushiriki katika taarifa za kibinafsi kama namba za simu, anwani ya nyumba au taarifa za kifedha kwa watu wasiojulikana. Kwa kutumia programu za kinga, dhidi ya virusi na kuepuka kubofya viungo vya hatari, ninaweza kulinda usalama wangu mtandaoni. Hatua hizi zote, hufanya nisikie sarama na kulinda faraga yangu.

Somo nililopenda zaidi shuleni ni hesabati kwa sababu linanisaidia kufikiri kwa kina na kuitatua matatizo kwa njia mantiki. Nilifurahia kujifunza namba kanuni na mbinu mbalimbali za kutatua maswali magumu. Hesabati ilinifundisha uvumilivu na nidhamu, hasaa pale ninapokutana na changamoto darasani. Pia somo hili lilinisaidia katika masomo mengine na katika maisha ya kila siku kama kupanga muda na rasilimali. Mwalimu wangu wa hesabati alikuwa na mchango mkubwa katika kunifanya nipende somo hili kwa sababu ya namna alivyo nifundisha kwa kueleweka na kuvutia.